Ninatumia komputer zaidi kwa kazi na mawasiliano inanisaidia kuandika kutuma barua kufanya utafiti na kushiriki kwenye mikutano ya mitandaoni pia natumia komputer kwenye upangaji wa ratiba kutunza nyaraka na mara nyingine kwa burudani kama kutazama video au kusikiliza muziki.

Ninajenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa kuwa mkweli, heshima na kuonyesha ushirikiano kila siku. Napenda kuwasikiliza, kusaidiana pale panapo hitajika na kuonyesha shukrani kwa juhudi zao. Pia, ninahakikisha mawasiliano yetu yako wazi na ya kirafiki. Hata tunapo kabili changamoto.

Napenda kula sehemu ambazo zina mazingira mazuri na chakula cha ladha kama vile mikahawa midogo yenye huduma ya karibu na marafiki au familia pia napenda migahawa inayotoa vyakula vya kienyeji pamoja na vya kimataifa kwani napenda kuonja ladha tafauti mahali pazuri panakuwa na anga safi muziki mzuri na huduma nzuri ambayo inafanya chakula kuwa uzoefu wa kufurahisha zaidi.